Mimi binafsi napenda mfumo wa android. Tangu nilipoanza kutumia simu janja. Android imenipa hisia ya uhuru na urahisi. Napenda jinsi inavyoweza kubadilisha muonekano wa simu yangu kuweka programu ninazo zitaka na hata kurekebisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu. Tuseme ya kila siku. Hali hiyo hunifanya nijisikie kwamba simu yangu inanifuata mimi. Si mimi kufuata simu.

Lengo langu la muda mrefu kazi ni kuwa mtaaluma. Aliye na ujuzi mkubwa na anayeheshimika katika kazi ninayofanya. Nataka kutoa suluhisho bora, kusaidia wengine, kufanikisha malengo yao na kufikia nafasi ya uongozi ili kuhamasisha timu. Pia nataka kazi yangu iwe na maana ikichangia maendeleo yangu binafsi na ya watu wengine.

Usiku kabla ya kulala, napenda kupumzika na kutulia ama kutuliza akili yangu kwanza. Ninamaliza kazi muhimu ili siku ijayo iwe rahisi. Baada yake, napenda kusoma kidogo. Iwe kitabu au habari mtandaoni ili kupanua maarifa na kutulia ama kutuliza akili.

Napenda sana kutembelea maeneo yenye utulivu na mandhari ya asili. Mahali ninapovutiwa zaidi ni fukwe za bahari kwa sababu sauti za mawimbi na upepo. Mwanana hunifanya nijisikie nimepumzika kabisa. Pia napenda kutembelea mbuga za wanyama na sehemu zenye milima au misitu.